Timu timu ya kiragbi ya kimarekani ni timu ya Eagles ni timu ambayo imejulikana ulimwengu mzima kwa umaarifa, umaridi na uchezaji wao kabambe. Wao ucheza wamewania kushinda vikombe mingi kulingana na kihistoria ya ulimwengu katika mchezo wa kiragbi.